Ndio, mimi hutumia mtandao ya kijamii kila siku, mara nyingi mimi hutumia instagram na whatsapp, kwa sababu ilinisaidia kuwasiliana na marafiki zangu pamoja na familia yangu kwa urahisi, pia mimi hupenda kutumia tiktok kuangalia video, fupi za kufurahisha na kujifunza vitu vipya.

Katika kazi yangu, ningependa sana kupata mafunzo zaidi kuhusu uongozi na usimamizi wa miradi. Naamini kuwa, mafunzo haya yatanisaidia kuwa na ufanisi zaidi na kuweza kusaidia timu yangu katika kufikia malengo yetu kwa haraka. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya inacho chipuka katika fani yangu kama vile matumizi ya kiri mnemba au mfumo mpya ya kidigitali.

Nimi upendelea mazingira ya kazi ambayo yanashirikiana na utulivu. Napenda kufanya kazi mahali ambapo wafanyi kazi wenzangu wananisaidia na kuheshimiana na kwa sababu hiyo husaidia kuongeza ufanisi kwa kazi. Pia niupenda mazingira yanayozingati usafi na mpangilio mzuri pamoja na nafasi ya kutoa mawazo mapya bila ovu.

Mimi uwamini kuwa mabadiliko kasini nifursa kukua na kujifunza mambo mapia. Ninapokutana na mabadiliko kwanza ninajalibu kuwa na mtazamo chanya na kuelewa kwanini mabadiliko haya ya nafanyika. Pia mimi upenda kuliza maswali na kuwasiriana na timu yangu ili tuweze kusaidiana kuzoeya hali mpia. Ninajitahidi kuwa mwepesi wa kubadirika na kujifunza mbinu mpia za kazi haraka iwezakanafio ili kuendelea kuwa na ufanisi.

Msimu wa mwaka ninaoopenda zaidi ni msimu wa kiangazi napenda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri kukiwa na jua na anga kavu. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nguvu na furaha. Pia kiangazi ni wakati mzuri wa kusafiri kwenda ufwekeni au kutembelea mbuga za wanyama na marafiki zangu tofauti na msimu wa mvua ambao unaeza kuzuia baadhi ya shughuli ya za nje kiangazi hunipa uhuru wa kufurahia uzuri na wa nchi yetu na kufanya mazoezi nje ya nyumba kila siku.

Ilo ni swali ngumu sana lakini naamini kuwa naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa nimezoea kutumia simu na kompyuta kila wakati. Kila jambo nadhani kupumzika, kutanisaidia, kuungana zaidi na asili pamoja na watu wanaonizinguka. Padala ya kuangalia screen, ningeweza kutumia muda huo, kusoma kitabu, kufanya mazoezi na ya kutembea na hau kupiga story na marafiki zangu, ana kwa ana. Inaeza kuwa changamoto kidogo mwanzoni, lakini ni muimu wakati mwingine kuwacha teknolojia ili, kupumzisha akili na kupumzisha msongo wa mawazo, kupunguza msongo wa mawazo.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe hasa ikiwa imechomwa vizuri. Napenda ratha yake na jinzi inavyoweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Kama gide mchuzi au kukaanga na viungo vingi. Pia mimi ufarahia kura nyama ya kuku kwa sababu nyepesi na inaafia. Kura nyama ya chomwa na marafiki zangu wakatu wa mwisho wa wiki ni mmoja. Ni mmoja kati ya mambo inayonifuraisha sana. Naamini kuwa nyama uleta ratha ya kipekee katika chakura chetu chakira siku na yananipa putini ya kutasha mwirini.

Ndio, mimi hupenda sana muziki wa jadi kwa sababu unawakilisha utamaduni na asili yetu. Muziki huu unakumbusha maisha ya zamani na jinsi mambo za mababu zetu walivyokuwa wakisherehekea matukio mbalimbali kwa kutumia ngoma na nyimbo zenye mafundisho. Napenda jinsi ala za asili kama ngoma na zeze zinavyotoa sauti ya kipekee ambayo huwezi kuipata kwenye muziki wa kisasa. Kusikiliza muziki wa jadi kunaifanya nijihisi mwenye furaha na asili yangu.

Mimi hupenda sana asali kwa sababu ni tamu na ina manufaa mingi kwa afya ya binadamu. Mara nyingi mimi hutumia asali kama mbadala wa sukari kwenye chai yangu ya asubuhi au kuepuka kwenye mkate. Pia asali ni uzuri sana kutibu kikohozi na maumivu ya koo. Kwa hivyo mimi hujumuisha kwenye dawa zangu za asili nyumbani.

Mimi napenda zaidi kufanya wakati wa mapumziko ni kusoma vitabu na kusikiliza mziki. Napenda kusoma vitabu kwa sababu inanisaidia kutatanua mawazo yangu na kujifunza mambo mapya kuhusu maisha na tamaduni mbalimbali duniani. Pia mimi hufurahia sana kufanya mazoezi ya viungo kama vile kukimbia asubuhi kwa sababu inanisaidia kuwa na afya njema na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi binafsi ni mtu wa kuamka mapema sana napenda kuanza siku yangu wakati wa alfajiri kwa sababu kwa wakati huu kuna utulivu mwingi na hewa safi. Jambo ambalo unisaidia kupanga mpango yangu ya kila ya siku kwa makini. Ingawa watu wengi upenda kufanya kazi usiku mimi uona kwa kuwa ni nanguvu na akili yangu inafanya kazi vizuli zaidi asubui. Kuanza siku mapema unifanya nijiskie mwenye furaha na tayari kukabiliana na changamoto zote ziko kapla ya jua kuanza kuwa kali.

Kwa sasa ningependa kuimarisha ujuzi wangu kwa mawasiliano na lugha. Hasa lugha ya kiingereza na kifaransa. Naamini kuwa kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kufanya kazi vizuri zaidi na watu kutoka sehemu mbali mbali duniani na kufungua fursa ya kibiashara. Pia nataka kuimarisha ujuzi wa kiteknolojia ya kompyuta na ustu. Uchambuzi wa data katika ulimwenguni wa leo kila kitu kinabadilika kuelekea mfumo wa kidigitai. Kwa hiyo ni muhimu sana kwangu kuwa na uwezo wa kutumia zana mpya za kisasa na ili kuongeza ufanisi katika shuguli zangu za kila siku.

Mimi husoma gazeti mara kwa mara, hasa nyakati za asubuhi nikiwa nakunywa chai. Napenda kusoma magazeti kwa sababu yanasaidia kupata habari za uhakika kuhusu matukio yalitokea nchini kwetu na duniani kote. Ingawa siku hizi watu wengi hupata habari kupitia mitandao ya kijamii. Mimi bado naamini kuwa magazeti yana umuhimu wake kwa kutoa uchambuzi wa kina habari. Kusoma gazeti kunanisaidia pia kukuza msamiati wangu wa lugha na kunifanya niwe na uelewa mpana wa masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanayojitokeza kila siku.